Nakumbuka utotoni kulikuwa na jioni moja ambayo siwezi sahau jua lilikua linaelekea kuzama anga likiwa la rangi ya machungwa na upepo wa mwana ukipuliza Nilikuwa nimekaa nje ya nyumba pamoja na watoto wenzangu tukicheza mchezo wa kurusha mawe madogo huku tukicheka kwa sauti kubwa Baada ya muda bibi alituita kwa sauti yake tuliyoizoea akatuambia tuingie ndani.

Huwa nashugulikia kazi za dharura kwa utulivu lakini kwa haraka. Kwanza kabisa ninatulia najua hofu inaniweza kunifanya nifanye makosa. Kwa hiyo, nachukua pumzi chache nijiweke akili sawa. Alafu, natambua tatizo lenyewe najiuliza ni nini hasa kinahitaji kufanyika sasa hivi na ninini kinaweza kusubiri.

Huwa napenda sana muziki wa jadi. Muziki wa jadi una ladha ya kipekee kwa sababu unabeba historia, utamaduni na hisia za watu. Unapo sikiliza ngoma za asili ala kama ngoma, filimbi au zeze unahisi kama unonganishwa moja kwa moja na mizizi ya jamii.

Huwa napenda sanaa ya kuchora na uchoraji wa mikono. Aina hii ya sanaa hunivutia kwa sababu inaruhusu mtu kuonyesha hisia zake bila maneno. Pia napenda sanaa ya jadi kama vinyango, mapambo ya mikono na michoro ya asili kwa sababu inaonyesha utamaduni na historia ya jamii yetu.

Napenda kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu mwili bado hujajazwa na shughuli nyingine za siku. Napenda kuanza na mazoezi mepesi kama kukimbia kidogo, kurushiana mikono au kufanya mazoezi za mwili mzima ili moyo uchomeke. Misuli ianze kupumua vizuri na nishati ya siku ianze kuongezeka. Baada ya hapo, mwili na akili vyote huwa tayari kwa kazi na shughuli nyingine za siku.

Mimi napendelea kitanda kizuri, yaani kitanda kinachokuwa cha starehe na kinachounga mkono, mwili vizuri, si kigumu sana wala laini sana. Kitanda kizuri husaidia usingizi mzuri, unapoamka huna maumivu ya mgongo au shingo na mwili unajisikia kupumzika. Pia, kitanda kizuri huongeza utu na faraja, maana usingizi wa kawaida ni muhimu sana kwa nguvu, akili na hisia zetu.

Napenda kunyua maziwa hasa ya kiwaya baridi kidogo. Maziwa huunipahisia ya utulivu na nguvu na nikinyuaji kinacho kumbusha nyakati za nyumbani na malezi. Napenda kunyua asubui na usiku kabla ya kulala kwa sababu huu nifanya nijisikie nimeshiba na kupumzika. Pia maziwa ni mazuri kwa mwili ya nisaidia mifupa na afya kwa jumla.

Napenda kununua vitabu zaidi kwa sababu vitabu hutoa uzoefu wa ajabu, unasafiri, unasoma hadithi za maisha tofauti, unajifunza mambo mapya na pia hupumzisha akili. Pia napenda kununua bidhaa zinazo husiana na sanaa au mikono. Kwa kifupi, kile ninachopenda kununua zaidi ni kile kinachoongeza maarifa, furaha au ubunifu katika maisha yangu.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya utulivu, lakini yenye furaha ya ukweli. Siku hiyo huwa ni wakati wa kuungana na familia na marafiki wa karibu. Kwanza, napenda kuamuka kwa hisia nzuri, kisha kuanza siku kwa jambo linalonifuraisha, labda kahawa nzuri na chakula ninachoupenda. Kwa kifupi, siku yangu ya kuzaliwa ni mchanganyiko wa furaha, upendo, shukrani na kumbukumbu mzuri.

Napenda kuamka na jua kuliko kulala mapema. Kuamka asubuhi, hasa wakati jua linapoanza kuchomoza, huwa inanipa hisia ya nguvu na mwanzo mpya wa siku. Hata hivyo, kulala mapema pia ni muhimu. Kwa sababu, unapata usingizi wa kutosha, mwili unajipumzisha na akili inakua tayari kwa shughuli za kesho. Kwa hivo, napenda mchanganyiko wa kuamka mapema na kuanza siku nikiwa na jua, lakini pia kuhakikisha nimepata usingizi mzuri usiku.

Napenda kuvaa nguo zinazokuwa rahisi za starehe lakini zenye mvuto. Pia napenda nguo zinazo wakilisha utamaduni na sanaa kama vile nguo za jadi na zilizo tengenezwa kwa mikono kwa sababu zina ladha na historia. Nguo kama hizi hutoa hisia ya kipekee na si za kufuata mitindo tu bali zinanifanya nijisikie mimi mwenyewe. Kwa kifupi, napenda nguo zinazo jumuisha starehe urahisi na mtindo wakipekee.

Napenda kuandika kwa mkono kuliko kutumia kompyuta. Kuandika kwa mkono kunanipa hisia ya karibu zaidi na mawazo yangu. Kuandika kwa mkono pia hunisaidia kukumbuka vizuri kwa sababu mwili unashirikiana na akili. Mistari ya kalamu na harakati ya mkono huchangia ubunifu. Kwa kifupi, kalamu na karatasi ni marafiki wangu wa kweli, ingawa kompyuta ni chaguo la haraka na la kisasa.